Ninapokuwa nyumbani na furaha nikiwa nyumbani. Mara nyingi nasikiliza muziki ninayoipenda napumzika au kuzungumza na familia. Pia napenda kutazama filamu, kusoma au kufanya shughuli ndogo za kunipa raha. Kama kupanga mazingira ya nyumba au kupika chakula ninachokipenda. Wakati mwingine natumia muda huo kutafakari, kushukuru na kujipanga kwa siku zinazofuata. Kwa ujumla, napotulia nyumbani nikiwa na furaha natumia muda huo kupumzika, kujiburudisha na kuimarisha uhusiano na wale ninaoishi nao.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula kitamu na chenye afya. Kwani, kina virutubisho muhimu kama protini na mafuta mazuri yanayosaidia mwili na akili. Pia, napenda samaki kwa sababu wanaeza kupikwa kwa njia mbalimbali kama unaweza kuwaoka, kukaanga au kuwapika kwa mchuzi. Na kila njia ina ladha yake ya kipekee. Kula samaki hunipa furaha, afya njema na ladha nzuri.

Ndiyo, napenda kuimba hasa wakati wa furaha au kupumzika. Kuimba hunisaidia kujiburudisha, kupunguza msongo wa mawazo na kueleza hisia zangu kwa njia nzuri. Pia kuimba ni njia kuongeza hari, kuleta furaha na kuimarisha uhusiano na wengine. Hasa inapofanyika pamoja. Kwa ujumla, kuimba hunifanya nijisikia huru, mtulivu na mwenye furaha.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwazi na heshima. Kwanza nasikiliza kwa makini bila kukatiza, nikijaribu kuelewa mtazamo wa anayetoa maoni. Baada ya hapo, nathmini kwa utulivu, nikichukua yale yenye manufaa ili kuboresha uwezo wangu na utendaji wangu. Hata kama maoni ni changamoto, nachukulia kama fursa ya kujifunza na kukua. Si kama shambulio binafsi.

Zawadi nzuri niliyowai kupokea ni zawadi iliyokuwa na maana ya kihisia ilikuwa ni ujumbe wa shukrani kutoka kwa mtu niliyewai kumsaidia awali. Zawadi hiyo ilinifurahisha sana kwa sababu haikuwa na thamani ya pesa bali ilionyesha kuthaminiwa na kutambuliwa kihisia. Kwa ujumla, napenda zawadi zinazoonyesha upendo, heshima na kumbukumbu nzuri kwa sababu hubaki moyoni kwa mda mrefu.

Kipaombele kikubwa katika mawasiliano kazini ni uwazi na uwelewa. Ni muhimu ujumbe uwe wazi sahihi na ufukishwe kwa wakati ili kuepuka mkanganyiko au makosa. Kusikiliza kwa makini pia nikipaombele kwa sababu husaidia kuelewa mawazo ya mwingine, kujenga heshima na kuimarisha ushirikiano wa timu. Mawasiliano bora kazini yanahitaji uwazi, heshima na kusikilizana.

Nachangia kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo yenye athari kubwa kama kupunguza matumizi ya plastiki, kutupa taka sehemu sahihi na kutumia rasilimali kwa uangalifu. Pia, ninaamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kuifadhi mazingira kupitia mazungumuzo na elimu. Na amini kuwa hatuwa ndogo ndogo za kila siku, zikifanywa na watu wengi zinaweza kusaidia kulinda mazingira na kuhakikisha kuwa dunia ni salama kwa vizazi vijavyo.

Napokuwa na wasiwasi kwanza najitahidi kutulia na kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya hapo, nachukua muda kupanga mawazo yangu ni kiangalia ni nini naweza kuthibiti na ni nini siwezi. Pia, husaidia kuongea na mtu naemuamini kusikiliza muziki mtulivu na kufanya mazoezi mepesi. Kwa ujumla, nina kabiliana na wasiwasi kwa utulivu, kujitunza na kutafuta suluhisho hatua kwa hatua.

Sherehe ninayoipenda zaidi. Sherehe inayokusanya familia na marafiki pamoja. Kama krismasi au mwaka mpya. Kwa sababu huleta furaha, mshikamano na upendo. Pia inatupa fursa ya kukaa pamoja na kujuliana hali baada ya mwaka au muda mrefu. Napende sherehe hizi kwa sababu zinatoa nafasi ya kushirikiana kwa chakula, kushirikia mafanikio ya kibinafsi na ya kifamilia na kuimarisha uhusiano. Kwa ujumla, sherehe zenye watu wa karibu na mazingira ya amani ndiyo zinanipendeza zaidi.

Napenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba kama bluu ya anga au kijani cha mwangaza au beach. Rangi hizi hutowa amani, utulivu na hisia za starehe ambazo husaidia kupumzika, kusoma au kufanya kazi. Zaidi ya hapo rangi nyepesi pia hufanya chumba kuwa cha kupendeza, chenye mwanga wa kutosha na kinaonekana kikubwa zaidi. Napenda rangi zinazotoa utulivu, furaha na mazingira ya ndani kama rangi ya chumba.

Chumba changu, cha kulala ni cha utulivu, safi na kilicho na mwangaza wa kutosha. Kina kitanda cha starehe na kilicho na bedding safi. Rafu ndogo na kabati ya nguo na kona ndogo ya kusoma au kupumzika. Napenda pia kuona madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa siri na hewa safi. Pamoja na mapambo mandogo mandogo ya ukuta au maua mandogo ilikuongeza mandhari ya utulivu na furaha ya macho. Chumba changu cha kulala kina kuta za bluu ya anga. Na haya ni chumba cha kupumzikia, kutulia na kujiandaa kwa shughuli za siku zinayofuata.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole almarufu fingerprint pale ni muhimu. Hasa kwenye simu au vifaa vya kidigitali, mfumo huu hufanya kuingiliana na data yangu kwa usalama, haraka na rahisi bila haja kuandika nenosiri kila mara. Zaidi ya hapo, mfumo wa vidole husaidia kulinda taarifa binafsi na kuhakikisha usalama wa kifedha na kuthibiti nani anaweza kutumia kifaa changu. Kutumia usalamu wa vidole ni rahisi, salama na hufanya, maisha ya kila siku kuwa ya utulivu zaidi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Naipenda kwa sababu ina ladha nzuri, rahisi kupika kwa njia mbali mbali na nichanzo kizuri cha proteini. Zaidi ya hapo, napenda pia nyama ya samaki au ngombe. Mara nyingine, hasa pale inapopikwa kwa njia za kienyeji au mchuzi mtamu. Kwa ujumla, nyama ninayoipenda ni ile inayotoa ladha nzuri, urutubisho na furaha wakati wakula.

Napenda kusafiri kukiwa na GPS kwa sababu ni rahisi haraka na hufanya kupita njia sahihi bila kukuwa na mkanganyiko. GPS pia hutuoa taarifa za muda, halisi juu ya umbali, muda wa kufika na maeneo jirani. Jambo linalorahisisha usafiri. Hata hivyo, mara nyingine napenda kusafiri ukitumia ramani. Hasa pale, ninapotaka kujifunza michakato ya kupata njia, kuelewa ramani na kupata mtazamo wa eneo zima. Kwa ujumla, GPS ni rahisi na salama, lakini ramani hufundisha uwezo wa kuelewa maeneo na kupanga njia.

Ninapo watia moyo wenzangu kwanza na wasikiliza kwa makini ili kuelewa jambo au changamoto zao. Kisha nawashauri kwa maneno chanya kushiriki uzoeefu na kufanikisha jambo na kuwahimiza wasikate tamaa Pia mara nyingine nawasaidia moja kwa moja kwa vitendo. Kama kushirikiana kwenye kazi au kutoa msaada mdogo ninaweza kufanikisha lengo lao. Kwa ujumla kuwatia moyo wenzangu ni kuwasikiliza, kuwahimiza na kushirikiana nao kwa msaada na maneno chanya.

Ili kuongeza uzalishaji wangu na panga ratibayangu kwa makini, nikipanga kazi muhimu kwanza na kuepuka kupoteza muda. Pia, ninaweka malengo madogo ya nayoweza kufikiwa, ili kwa kila hatua ninayoinyesha ni mafanikio madogo ya naongeza aari. Zaidi ya hapo na pumzika kwa wakati kutumia teknolojia inayorahisisha kazi na kuzingatia mazingira ya kazi tulivu. Kwa ujumla, kuongeza uzalishaji kuna hitaji mpangilio mzuri nidhamu, burudani ya akili na uelewa wa malengo.

Natumia simu yangu kufanya mambo mengi kama kuwasiliana na familia, kupiga simu, kutuma ujumbe. Pia natumia simu yangu kujifunza mitandaoni, kupata habari, kazi, kupata pia burudani kama za video na muziki. Pia na kuwasiliana kutumia mitandao ya kijami. Simu pia naitumia kutunza kumbu kumbu za mikutano niliokuwa nayo na ambayo ninaendelea kuwa nayo katika siku au katika wiki yangu.

Kawaida, napenda kufua nguo mara mbili au mara tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo zilizotumika na aina ya nguo. Kufua mara hizi, hunisidia kuhifadhi usafi, kuondoa harufu mbaya na kudumisha nguo kuwa safi na usalama kuvaa. Napanga nguo kulingana na rangi na aina ili kufanya mchakato wa kufua uwe rahisi na bora. Kwa jumla kufua nguo mara tatu au mara mbili kwa wiki hufanikisha usafi mpangilio na utunzaji mzuri wa nguo.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa soka kwa sababu mimi ni shabiki wa soka na napenda mchezo huu sana. Ningependa kujaribu kwa sababu nataka kujua hisia mchanganyiko wa hisia ambao wachezaji wanaupitia wakati wa mchezo. Nataka kujua kuwa katika hali ambao wachezaji huwa wakati wa mchezo ili niweze kuelewa mchezo enyevi kwa ugundani zaidi kama mshirika bali si mtazamaji tu.

Mjii wangu wa kuzaliwa ni mahali pa historia, tamaduni na maisha ya kila siku yanayochanganyika. Hadithi inayojulikana ni kwamba mji huu ulianzishwa kama kituo kidogo cha biashara na kwa muda kikaendelea kukua kutokana ushirikiano wa wakazi wake, kilimo na biashara ndogo na ukaribu wake na mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Wakazi wa mjii wangu, wanatathmini sana mshikamano na kusaidiana. Jambo linalofanya mji kuwa mahali penye amani na furaha ya kijamii. Kila kona ya mji ina nandhari yake ya kipekee. Kama soko la watu wengi, bustani ndogo, sehemu za ibada zinazo waleta watu pamoja. Zaidi ya hapo mji wangu umepitia changamoto na maendeleo. Kutoka kwa barabara za udogo hadi barabara pana, nyumba ndogo hadi nyumba za kisasa. Na kwa mawasiliano ya jadi hadi ya teknolojia sasa hadithi inanikumbusha uthabiti mshikamano na umuhimu wa kushirikiana ili kufanikisha maendeleo ya kila mmoja Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa historia mshikamano na maendeleo na hadithi zake ufundisha uthabiti mshikamano na heshima kwa kila kinachoishi na kuhishi ndani yake.

Chakula ninachokipenda kula jioni ni kitamu, lakini rahisi kufutika tumboni. Kama wali, wa nazi na samaki, au ugali kwa sukuma wiki, au chakila cha mchuzi, wa mboga na nyama. Napenda vyakula hivi kwa sababu vinapumzisha tumbo, vinatoa nishati ya kutosha, na vina ladha nzuri. Zaidi ya hapo, mara nyingine napenda kujumuisha chakula kidogo cha kipekee kama salad au chapati ili jioni wenye starehe na furaha na lishe bora. Kwa ujumla, chakula cha jioni nachokipenda ni kile kinachochanganya ladha nzuri, lishe na furaha ya kula pamoja na familia.

Ninapokuwa na subiri kwenye mstari mara nyingi najihisi mvivu kidogo au ukali wa kusubiri. Hasa kama mstari ni mrefu, hata hivyo najitahidi kubaki mtulivu na kuwa na subra nikitumia muda huo kwa kufikiria mambo muhimu kama kusoma au kuzingatia mazingira. Zaidi ya hapo mara nyingine nasubiri kwenye mstari kwa kuburudika kidogo kuzungumza na wengine au kujiaandalia kujiandaa kwa kile kinacho nachokusudia kufanikisha. Kwa jumla kusubiri kwenye mstari ni jalibio la subira lakini pia ni fursa kudumisha utulivu na kupanga mawazo.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisadia kuelewa tulipotoka, au tulipoanzia, tulipo sasa, na tunakoelekea. Hunisadia kuelewa hatua tulizopiga kama jamii, na hunisadia kuelewa mwelekeo wa jamii yenyewe. Pia, hunifundisha makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora leo historia hupanua mawazo na kufanya kutathmini utamaduni za jamii mbali mbali kwa sababu utunaelewa kuwa wali toka wapi, wapo wapi na wanaelekea wapi na tunaelewa sababu ya au vianzo vya matukio fulani ya ambayo yalitokea wakati uliopita.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale timu inapoanza kucheza mechi rasmi. Ambapo mchezaji anaanga, lengo la kufunga pointi na timu pinza inajaribu kuzuia. Kwa kawaida wakati huu unajumuisha kila mchezaji kuwa makini mwangalifu wa mikono na miguu na mikakati ya kufanikisha ushindi. Zaidi ya hapo wakati huu ni muhimu kwa sababu unachangia msisimko, mshikamano wa timu na shauku kwa mashabiki. Kwa jumla wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni ule unapo mechi inaanza rasmi na kila hatua ina umuhimu mkubwa katika matokeo ya mwisho.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni pamoja na kufanikisha miradi muhimu kwa wakati, kuongeza ufanisi wa timu na kutatua changamoto kwa njia bora. Pia, nimepata kutambuliwa na wenzangu na viongozi kwa jitiada na ubunifu nilio nao kazini. Zaidi ya hapo, mafanikio haya yamenisaidia kujenga ujasiri, nidhamu na uhusiano mzuri na wenzangu. Jambo linaloongeza motisha ya kufanya kazi kwa ari zaidi. Jumla, mafanikio kazini ni kuona matokeo chanya ya jitihada zangu, kushirikiana kwa ufanisi na wengine na kuboresha kila siku utendaji wangu.

Napenda kuulea nywele zangu mara kwa mara, angalau mara mbili au mara tatu kwa wiki. Kulingana na aina ya nywele na shughuli za siku. Kulea nywele kunajuimisha, kusafisha, kupaka mafuta au krimu zinazofaa. Na kusuka au kupanga nywele ili ziwe safi zenye afya na zenye mwonekano mzuri. Zaidi ya hapo kulea nywele pia huhakikisha zinakua vizuri, zinakuwa na uvunye uvunye wakutosha na zinapunguza kuharibika. Kwa ujumla kunulea nywele ni njia ya kudumisha afya nzuri na nidhamu ya kibinafsi.

Kinachonipa motisha kazini ni pale ninapopata matokeo chanya ya jitihada zangu kama kufanikisha miradi, kushirikia na kwa ufanisi na wenzangu au kutambuliwa kwa kazi nzuri. Zaidi ya hapo, motisha inatokea pia wakati nipo katika mazingira yenye mshikamano, heshima na usaidizi wa kila mmoja. Kwani kunafanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha kwa ujumla napata motisha kazini kutokona na mafanikio, heshima, mshikamano na fursa ya kujifunza na kukua.

Napenda filamu za kuvutia akili na hisia, kama vile drama, filamu za kihistoria, na za kufundisha au kuelimisha. Napenda pia filamu za burudani na vichekesho, kwa sababu hunifanya nipumzike na kufurahia muda wa starehe. Zaidi ya hapo, mara nyingine napenda filamu za michezo au matukio ya kweli, kwani hunifundisha mbinu, mshikamano, na changamoto za maisha. Kwa ujumla, napenda filamu zenye kuchanganya burudani, hisia na mafunzo.

Naipenda mziki inayonipa raha na utulivu kama mziki ya kiasili, ya kizazi cha sasa inayopendwa na wengi au ya kimataifa inayochanganya midundo utulivu na maneno yenye maana. Zaidi ya hapo napenda mziki unayonifundisha isia kumbukumbu au changamoto za maisha kwani hufanya nipumzike nijifunze na kuhamasika kwa ujumla. Muziki ninayopenda ni ule unayochanganya starehe, furaha na mskumu wa kiakili na kihisia.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisadia kupumzika, kufikiri vizuri, kuboresha afya ya mwili, kutembea hunipa nafasi ya kufurahia mazingira, hewa safi, utulie na utulivu wa akili. Pia ni jinsi ya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Hivo naipenda kutembea mara kwa mara hasa kwenye maeneo tulivu au ya asili. Kwa sababu kunanisaidia pia kama mbinu moja ya kufanya mazoezi kwa kunyoosha viungo vya mwili.

Kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga ratiba na kipaombele cha kila kazi, ni kizingatia ni ipi ya muhimu zaidi, kila hatua hufanya kwa mpangilio ili kuepuka kupoteza muda. Pia ninaeka muda maalumu wa kufanya kazi bila usumbufu, ni kutumia teknolojia au mbinu zinazorahisisha kazi, na kupumzika kidogo ili kuongeza ufanisi. Kwa ujumla kukamilisha kazi kwa wakati, kunahitaji mpangilio mzuri, nidhamu, uangalifu na matumizi bora ya muda.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni usimamizi wa mda, mawasiliano ya kina na ufahamu wa teknolojia mpya. Hii ni kwa sababu ujuzi huu unasaidia kufanikisha kazi kwa haraka, kushirikisha kwa ufanisi na kubaki kwa kisasa katika ukazi au masomo. Zaidi ya hapo, ninapenda kuimarisha mbinu za ubunifu na utatuzi wa changamoto Kwani zinasadia kushugulikia matatizo magumu kwa njia bora yenye matokeo chanya Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi kunasaidia kuwa bora zaidi, mwenye ufanisi na mwenye nidhamu kazini na maishani.

Nawapenda wanyama wabunifu, wema na wenye furaha kama vile mbwa na paka kwa sababu huleta furaha, mshikamano na hisia za upendo. Zaidi ya hapo napenda pia wanyama wa porini wenye na ndari ya kipeke kama vile ndege ya wa rangi nzuri au samaki wa rangi ya angavu kwani hunifundisha kutathamini uzuri wa asili na maisha ya wanyama. Napenda wanyama wanaochangia furaha, utulivu na elimu kuhusu asili.